Kuwafahamu majirani ni jambo la msingi sana, kwa sababu hujenga umoja, amani na usalama katika jamii. Ninawafahamu majirani zangu, na nina uhusiano mzuri nao. Kuanzia nilipohamia, ninapoishi sasa, nilijitahidi kujitambulisha kwa majirani zangu. Nilifanya hivyo kwa sababu ninaamini kuwa kuishishi vizuri na watu wanao kuzunguka ni muhimu kwa maisha yako. Na huleta maisha ya amani. Kwanza kabisa, uwafahamu majirani zangu kwa kuwasalimia mara kwa mara. Salamu ni jambo dogo lakini lina nguvu kubwa. Napowaamkia asubuhi na jioni hujenga ukaribu na heshima. Salamu hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na si, ya mgeni. Ninajitahidi kushirikiana nao katika shughuli za kijamii au matatizo mengine. Pia, hujitahidi kusaidiana na kwa kadiri ninavyoweza kujua kuwa una watu wanaokujali karibu hukupa amani ya moyo. Kuwafahamu majirani zangu kunachangia usalama, tunapofahamiana inakua rahisi kutambua watu wa siojilikana na kusaidiana kulinda mali na maisha. Majirani wema hufanya eneo kuwa salama zaidi kwa kila mtu. Ninahakikisha naheshimu mipaka ya majirani zangu. Hii ni pamoja na kuepuka kelele zisizo hitajika, kuheshimu faragha yao, na kuzungumza kwa heshima hata tunapotofautiana mawazo. Heshima ni msingi wa uhusiano mzuri. Hivyo basi, ninawafahamu majirani zangu na ninaamini kuwa mahusiano mazuri kati ya majirani huleta amani, mshikamano na maendeleo katika jamii. Kila mmoja wetu ana jukumu la kujenga uhusiano mzuri na wale tunakaanao karibu.

Ninasherehekea mwaka mpya wa utulifu, shukrani na kupanga malengo mapya. Kwangu, mwaka mpya si tukitu ya sherehe, bali ni wakati wa kutafakari ya liyo pita na kujianda kwa mwanzo mpya. Ninapenda kuwanza kwa kutafakari mwaka ulio pita. Ninajiuliza ni mambo gani nilio fanikiwa, ni changamoto zipi nilizopitia na ni mafunzo gani nimejifunza. Tafakari hii hunisaidia kuthamini safari yangu na kujifunza kutokana na makosa au mafanikio ya nyuma. Nina sharehekea mwaka mpya wa kuwa karibu na familia au marafiki wa karibu. Tunaweza kula pamoja, kuzungumza, kucheka na kuhesabu sekunde za kuingia mwaka mpya. Kuwa na watu ninaowapenda hunipa furaha na hunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa. Ninapenda kutumia mwaka mpya kama nafasi ya kujiwekea malengo mapya. Ninaandika malengo yangu ya kielimu, kikazi na binafsi. Malengo haya hunipa mwelekeo na kunihamasisha kufanya kazi kwa bidii katika mwaka unaofuata. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuanza mwaka kwa mtanzamo chanya. Ninajikumbusha kuwa kila mwaka mpya ni fulsa ya kubadilika, kuboresha tabia na kufikiria ndoto zangu. Hata kama mwaka uliopita ulikuwa na changamoto, ninaamini mwaka mpya uleta matumaini mapya. Kwa wengine, sherehe zinaweza kuhusisha muziki, fuataki au safari. Lakini kwangu kilicho muhimu zaidi ni amani ya moyo na matumaini ya kesho. Nina pendelea sherehe zenye maana kuliko kelele nyingi. Ninasherehekea mwaka mpya kwa kutafakari, kushukuru, kupanga na kusherehekea kwa unyenyekefu. Njia hii hunisaidia kuanza mwaka mpya ni kiwa na mwelekeo, matumaini na hari mpya ya maisha. Pia huwa na shukuru mungu kwa kila kitu, iyo mwaka mzima mambo yote ambayo amenilinda. Na pia namuomba mwaka mpya ninao shika niweze kuendelea kuwa katika ulinzi wake.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe. Ninaipenda nyama hii kwa sababu ya ladha yake, upatikanaji wake, na njia mbalimbali zinazoweza kutumika kuipika. Kwa watu wengi katika jamii yetu, nyama ya ng'ombe ni chakula cha kawaida, lakini chenye thamani kubwa. Kwanza kabisa napenda nyama ya ng'ombe kwa sababu ya ladha yake tamu na ya kipekee. Iwe imechemshwa kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Nyama ya ng'ombe huwa na ladha nzuri hasa inapopikwa kwa ustadi. Pia inaweza kuandaliwa kwa viungo tofauti kulingana na utamaduni au upendeleo wa mtu. Nyama ya ng'ombe ina thamani ya lishe ina proteini nyingi zinasosaidia kujenga mwili kuimarisha misuli na kutoa nguvu. Pia ina madini kama chuma ambayo huusaidia mwili kuwa na damu ya kutosha. Kwa hiyo, si chakula cha ladha tu bali pia ni cha afya endapo kitatumika kwa kiasi. Naihusisha nyama ya ng'ombe na mikusanyiko ya kijamii katika shereje, harusi, au sikukuu mbali mbali. Nyama ya ng'ombe hutumika kama ishara ya shangwe na ukarimu. Ninapokula nyama hii, mimi hujikumbusha nyakati za furaha nilizoshiriki na familia au marafiki. Nyama ya ng'ombe ina urahisi wa kupatikana ukilinganisha na aina nyingine za nyama. Hii inafanya iwe rahisi kuipata sokoni au kwenye butchery kwa bei inayokubalika. Pia inasehemu bali mbali kama mbavu, maini na mapaja, ambazo upendwa na watu tofauti. Ninajua umuhimu wa kula kwa kiasi, ingawa napenda nyama ya ngombe najitaidi kula kwa uwiano pamoja na mboga na vyakula vingine ili kudumisha afya njema. Nyama hii ya ng'ombe ndiyo ninayopenda zaidi kwa sababu ya ladha yake lishe kumbukumbu za jamiii na upatikanaji wake. Ni chakula kinachonipa furaha na nguvu na kina nafasi ya pekee katika mlo wangu.

Ushauri ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu, uvumilivu na nia ya kujifunza. Kuanza kazi mpya ni hatua muhimu sana katika maisha ya mtu. Na mara nyingi huja na changamoto pamoja na fursa nyingi. Kwanza kabisa ningemshauri aheshimu kazi na muda. Kufika kazini kwa wakati, kutimiza majukumu kwa bidii na kufuata kanuni za kazi hujenga taswira nzuri na kuonyesha kuwa mtu anawajibika. Nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio ya muda mrefu. Ningemsheuri pia mtu awe tayari kujifunza. Mwanzoni si kila kitu kitakua rahisi au kueleweka mara moja. Ni muhimu kuuliza maswali, kusikiliza ushauri wa waliobombea, na kukubali kurekebishwa pale inapohitajika. Kujifunza kila siku humsaidia mtu kukua kitaaluma. Tatu pia ningemshauri awe na uvumilivu, mafanikio hayaji mara moja, kuna nyakati za kukosea au kukatishwa tamaa, lakini haipaswi kukata tamaa. Kila kosa ni somo na kila changamoto ni nafasi ya kuboresha mawazo. Ningemshauri pia mtu ajenge mawasiliano mazuri kazini kuheshimu wenzake, kushirikiana kwa kazi ya timu na kuwa mnyenyekevu husaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi. Mahusiano mazuri huleta msaada na fursa za kujifunza zaidi. Ningemkumbusha kuwa muaminifu, kuwa muaminifu na mwenye maadili mema. Uaminifu ni nguzo muhimu katika nchi yoyote. Kufanya kazi kwa uandilifu hujenga imani na heshima kutoka kwa waajiri na wafanyikazi wenzake. Mtu anayeanza kazi anapaswa kuzingatia nidhamu, pia kujifunza, uvumilivu, mahusiano mazuri na uaminifu. Ushauri wake unaweza kumsaidia kujenga msingi imara ya maisha. Kujenga msingi imara wa maisha yake na kufikia mafanikio ya kudumu.

Ninapanga kazi yangu kwa kuwa na malengo wazi, mpangilio mzuri wa mda na vipa umbele. Kua na mpango hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha malengo ya natimizwa kwa wakati. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kutambua majukumu yangu, kuandika orodha ya kazi, ninazo paswa kufanya. Iwe ni za kila siku, za kila wiki, au za muda mrefu. Kuandika hunisaidia kuona kwa uwazi kazi zilizo mbele yangu na kunipa mwelekeo. Pili napanga kazi kwa kuzipa kipaumbele. Si kazi zote zina uzito sawa. Kwa hiyo, hutambua vipi ni za haraka na zipi ni muhimu zaidi. Kazi muihimu hupewa mda wa kutosha ili zifanyike kwa umakini na kwa ubora. Nina panga mda wangu kwa ratiba. Mimi hujiwekea mda maalumu wa kufanya kila kazi na hujitahidi kufuata. Ratiba hunisaidia kuepuka, kuchelewesha kazi na hunifanya nitumie mda wangu vizuri. Ninatumia zana za kupanga kazi kama daftari, kalenda au programu za simu. Zana hizi hunikumbusha kazi na tarehe muhimu. Hivyo kupunguza uwezekano wakusahau majukumu. Ninajitahidi kuwa mnyumbufu wakati mwingine mambo hubadilika au utokea kazi za dharura. Kwa hivyo, kuwa tayari kurekebisha mpango wangu bila kupoteza mwelekeo mkuu. Mwisho kabisa ninapenda kutathmini kazi yangu. Baada ya kumaliza kazi, mimi ujiangalia kuona kilicho fanyika vizuri na ni wapi naweza kuboresha. Tathmini hii hunisaidia kupanga vizuri zaidi siku zijazo. Ninapanga kazi yangu kwa kutumia malengo, vipaumbele, ratiba na tathmini ya mara kwa mara. Jia hii unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kwa nidhamu na kufikia malengo yangu kwa mafanikio. Kutathimini kazi yangu, kujikuangalia na kuona kinachofanyika vizuri, iyo tathimini, njyo tunapanga vizuri kazi.

Ninapenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na muda wa kutosha. Hasa asubuhi au siku ambazo si za shughuli nyingi. Kwangu, kuenda dukani si jambo la haraka tu. Bali ni shughuli inayohitaji mipango. Ili nifanye manunuzi kwa ufanisi. Kwanza kabisa, napenda kuenda madukani asubuhi. Wakati huu maduka huwa na watu wachache, bidhaa huwa mpya na wauzaji, huwa na subira ya kuwahudumia wateja. Utulivu wa asubuhi hunisaidia kuchagua bidhaa kwa makini bila msongamano au usumbufu. Pili napendelea kuenda madukani katikati ya wiki. Kama vile Jumanne au Jumatano. Siku hizi huwa na watu wachache ukilinganisha na mwishoni mwa wiki. Hii hunifanya niwe na nafasi ya kuuliza maswali, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bora ya manunuzi. Ninapenda kuenda madukani nikiwa nimejipanga tayari. Kabla sijaondoka nyumbani, hua kabla sijaondoka nyumbani, huandaa orodha ya vitu ninavyohitaji. Hii hunisaidia kuepuka kununua vitu visivyo vya lazima na kuokoa muda pamoja na pesa. Hata hivyo, kuna nyakati chache ambapo huenda dukani jioni au mwisho wa wiki. Hasa, nina muda, hasa pale inapobidi au kunapokuwa na ofa maalum. Ingawa huwa na watu wengi, wakati mwingine huwa na punguzo la bei ambalo hufanya safari iwe na manufaa. Zaidi ya hayo, ninazigatia hali ya hewa na ratiba yangu. Ikiwa hali ya hewa ni nzuri na nina muda wa kutosha. Kwenda dukani, huwa jambo la kufurahisha zaidi. Lakini ikiwa nina shughuli nyingi mimi hupanga kuenda kwa haraka au kuairisha hadi nitakapopata muda mzuri. Napenda kuenda madukani asubuhi katikati ya wiki na nikiwa nimejipanga vizuri. Njia hii hunisaidia kufanya manunuzi kwa utulivu, kwa busara na bila msongo wa mawazo.

Likizo ambayo ningependa kuipata siku moja maishani ingekua nafasi ya kupumzika, kujifunza na kufurahia uzuri wa mazingira tofauti na ya kawaida. Kwanza kabisa ningependa kuenda zanzibar. Hapa ni mahali maarufu kwa uzuri wa fukwe zake, historia yake na utamaduni wa kipekee. Nime kuwa nikisikia mengi kuhusu zanzibar na ningependa kujionea mwenyewe mandhari yake ya kuvutia na maisha ya watu wake. Pili, aina ya mazingira ninayopenda katika likizo yangu ni ya ndotoni. Ufukwe ni, ufukwe hunipa utulivu wa akili, hewasafi ya bahari na mandhari nzuri ya maji. Kusikia mawimbi na kuona machweo ya jua ni jambo linaloni fanya ni jisikie huru na mwenye amani. Tatu, ningependa kufanya shughuli mbali mbali huko, ningependa kuogelea baharini, kutembea ufukweni na kupumzika ni kifurahia mandhari. Pia ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria kama mji mkongwe, kujifunza historia ya zanzibar na kuonja vyakula vyao vyaasili. Ningependa kusafiri pamoja na familia yangu au rafiki wangu wakaribu. Kusafiri na watu ninaowapenda hufanya likizo iwe ya kufurahisha zaidi. Kwani tunaweza shirikiana kwa furaha kumbu kumbu na uzoefu mzuri. Katika likizo yangu ya ndoto, ningependa kuwa na mchanganyiko wakupumzika na kutembea sitaki likizo yenye kuchosha sana. Lakini pia sitaki kukaa tu ningependa kuwa na ratiba yenye uiano, nikitega muda wakupumzika na muda wakutembelea maeneo mbali mbali. Likizo yangu ya ndoto ingekua ya kuenda zanzibar, kufurahia ufukwe, kuogelea, kufanya shughuli za burudani na utalii, kusafiri na watu ni naowapenda, na kuwa na uiano wakupumzika na kutembea. Likizo kama hii, ingenipa kumbu kumbu zuri, utulivu wa moyo, na nguvu mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Ndio, napenda maua na yana nafasi muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu ya uzuri wake. Harufu nzuri na maana yake ya kihisia. Maua si mapambo tu, mbali pia hubeba ujumbe wa furaha, upendo na amani. Kwanza kabisa, napenda maua kwa sababu ya uzuri wake wa asili. Rangi mbalimbali za maua kama nyekundu, njano, nyeupe na zabarau huvutia macho na kufanya mazigira yaonekane yenye uhai. Maua huweza kubadilisha kabisa muonekano wa mahali na kuleta hali ya furaha. Maua hunipa utulivu wa mawazo ninapo ona au kunusa maua. Najisikia nikipumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Ndio maana watu wengi hupanda maua manyumbani au ofisini ili kuleta mazingira mazuri na ya amani. Maua yana maana ya kihisia na kitamaduni hutumika katika matukio mbalimbali kama harusi, sherehe na hata mazishi. Katika harusi, maua huashiria upendo na mwanzo mpya. Wakati, katika matukio ya huzuni, huashiria heshima na kumbu kumbu. Hii inaonyesha umuhimu wake katika maisha ya binadamu. Napenda maua kwa sababu huhusiana na mazingira na asili. Maua husaidia kuvutia nyuki na vipepeo. Na hivyo kuchangia katika uhifadhi wa mazigira. Kupenda maua pia ni kupenda na kuheshimu mazingira yetu. Pia wakati nyuki zinavutiwa na maua zinatengeneza asali. Hivyo basi asali inatoka kwa maua. Hata hivyo napenda zaidi maua ya asili kuliko yale ya badia. Kwa sababu maua ya asili yana uhai na harufu ya kipekee ingawa yanahitaji kutunzwa ninayaona kuwa yana dhamani zaidi. Napenda maua kwa sababu ya uzuri wake utulivu wanaotoa maana ya kihisia na mchango wake kwa mazingira. Maua hufanya maisha yawe harusiyenye rangi, amani na furaha ndio maana na penda maua na nayadhamini sana.

Nina zilea nywele zangu kwa kuzitunza mara kwa mara kulingana na aina ya nywele na ratiba yangu ya kila siku. Utunzaji wa nywele ni muhimu kwa sababu huchangia afya, muonekano na kujiamini. Kwanza kabisa nina ratiba maalumu ya kuosha nywele. Kwa kawaida, huosha nywele zangu marambili hadi tatu kwa wiki. Kuosha mara kwa mara hunisaidia kuondoa uchafu mafuta mengi na jasho bila kuharibu nywele au ngozi ya kichwa. Pili baada ya kuosha, mimi hutumia mafuta au kirimu za nywele ili kuzilainisha na kuzifanya ziwe na afya. Hii ufanyika mara kadhaa kwa wiki kulingana na hali ya nywele zangu. Mafuta hunisaidia kuzuia kukauka na kukatika kwa nywele. Tatu, ninajitahidi kusuka au kupanga nywele zangu kwa utaratibu. Ikiwa nimesuka, uwakikisha nywele hazibani sana ili kuepuka kuumiza ngozi ya kichwa. Pia, hubandilisha mtindo wa nywele mara kwa mara ili nywele zipumzike. Nina zingatia lishe na maji kwa sehemu ya utunzaji wa nywele. Kula chakula chenye virutubisho na kunywa maji ya kutosha husaidia nywele kukua vizuri na kuwa nanguvu. Zaidi ya hayo, nina jitaidi kuepuka matumizi ya kemikali, ya kemikali kali au jotokali mara kwa mara. Kwa sababu vinaweza kuharibu nywele. Ninapohitaji kutumia joto hufanya hivyo kwa uangalifu. Ninazilea nywele zangu kwa ratiba ya kuosha, kupaka mafuta, kupanga kwa utaratibu na kuzigatia afya ya mwili kwa ujumla. Utunzaji huu hunisaidia kuwa na nywele zenye afya safi na zinazofutia.

Leo hali hewa ni ya jua lililochanganyika na mawingu. Anga si safi kabisa wala si zito sana kwa mvua. Hali hii inaonyesha siku tulivu na inayofaa kwa shughudi mbalimbali za nje na za ndani. Kwanza kabisa, kutokana na hali hii, joto ni la wastani. Si kali sana wala si baridi kupita kiasi. Ninajisikia vizuri kwa sababu hewa ni nyepesi na inanifanya niwe huru kufanya kazi bila kuchoka haraka au kuhusu kuhisi baridi. Pili kutokana na joto hili la wastani nimevaa mavazi mepesi lakini ya heshima, kama shati jepesi na suruari nyepesi. Mavazi haya yananiruhusu kusonga kwa urahisi na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima. Kwa upande wa mapendeleo, napenda hali hii ya hewa, si kali wala haileti usumbufu. Hali ya hewa ya aina hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nifurahie siku yangu. Katika hali ya hewa, ningependa kufanya shughuli mbalimbali. Ninaweza kutembea kwa miguu, kufanya mazoezi mepesi, au kutimiza majukumu yangu ya kila siku kwa utulifu. Pia ni hali zuri ya kusoma au kufanya kazi bila usumbufu. Hali ya hewa ya leo ni ya jua lenye mawingu kidogo, joto la wastani na inanifanya nejisikie vizuri na mwenye furaha. Ni hali inayo ni hali inayopenda ya kuzugumza na inayonipa nafasi ya kufanya shughuli zangu kwa ufanisi. Hivyo basi ninaposema kwamba joto likiwa la wastani zinafanya nivae mavazi mepesi. Maana yake ni iwe hali ya anga hali ya hewa ikiwa hivyo naweza kufanya shunghuli mbalimbali. Kama vile kuenda kujibududisha kuogelea huko mtoni, kwa hivyo hali ya hewa hali ya anga iko salama kwangu kabisa. Napenda vile hiko siku ya leo.